Nafua nguo mara moja kwa wiki kwa sababu hunisaidia kupanga muda vizuri na kueka usafi bila kupoteza muda mwingi kila siku. Pia unirahisishia kuthibiti matumizi ya maji na sabuni na kuhakikisha nguo zangu zinabaki, safi na nathifu kwa wiki. Nzima.

Napenda mziki wa ajadi kwa sababu uleta hisia za utamaduni na kumbukumbu za zamani una mdundo ya asili vyombo vya asili na nyimbo zinazohimiza hadith, i utamaduni za jamii kusikiliza mziki kuna nipumzisha akili. Ukufundisha kuhusu historia ya kabila au eneo lako na mara nyingi ufanya watu kuungana kwa shangwe na kwa sherehe.

Naweza kulinda faragha yangu mtandaoni kwa njia rahisi, kutumia nywila imara na tofauti kwa kila akaunti, kutoshiriki taarifa binafsi nyingi, na kuwa makini na viungo au ujumbe niliwasilia niliwasiliana, hii husaidia kuepuka udanganyifu, wizi wa data na kuifadhi usalama wangu mtandaoni.

Uzoefu wangu wa kushangaza ulikuwa kusafiri kwenye bahari na kuona jua likizama, likichanganyika na rangi za maji. Ilikuwa hali ya amani na uzuri wa asili ambayo ilinifanya nihisi furaha, isiyoelezeka na kuthamini maisha zaidi.

Diyo, napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu inahakikisha utulivu. Unatoa uhuru wa kupanga muda na ina inarahisisha umakini kwenye kazi zangu. Pia inaifadhi nishati ya kuniruhusu kufanya kazi kwa ufanisi bila usumbufu wa ofisi.

Napenda kunywa chai ya maziwa yenye sukari kidogo kwa sababu inaunganisha ladha tamu. Na joto linalonifanya nijisikie vizuri kila nikinywa kikombe. Maziwa hufanya chai iwe laini zaidi na rahisi kunywa. Huku sukari kidogo ikiongeza chacho ya ladha bila kuwa tamu sana. Chai ninapenda kunywa wakati wa jioni asubuhi ya baridi. Ninahakikisha mwili hupata joto akili zinakuwa tulivu na inanipa fursa ya kupumzika au kufikiria kwa utulivu Kwa jumla ni kinywaji kinachoniletea furaha ndogo lakini yenye thamana katika maisha ya kila siku.

Nashugulikia kazi za dharura kwa utulivu na kwa haraka lakini kwa mpangilio. Na tathmini hali haraka ili kuelewa umuhimu wa kazi hiyo. Nazitenga kazi zingine zisizo na dharura na kuzingatia suluhisho la haraka na salama. Nashirikisha wenzangu ikiwa ni muhimu kuhakikisha kila mtu anaelewa jukumu lake. Mwishowe naadhirisha mafunzo na hatua zilizochukuliwa ili kuboresha utendaji wa siku zijazo. Hii husaidia kupunguza makosa kuokoa muda na kudumisha tija chini ya shinikizo.

Napendelea shati kwa sababu linatoa muonekano rasmi na safi, linaweza kuvaliwa kwa afifu au kwenye afla rasmi na lina nisaidia kujihisi kwa heshima kazini, au kwenye mikutano, shati ina shati linafaa zaidi kwa hali za kazi na linarangi na mutindo mbalimbali inayoongeza mtindo binafsi.

Chakula cha jadi ninachokipenda ni ugali na samaki wa kienyeji. Kwani vina ladha ya kipekee, hunipa nguvu na ni sehemu ya utamaduni wa kitamaduni. Chakula hiki kinanifanya, nijisikie karibu na familia na jamii. Na hufanya chakula kuwa furaha zaidi kuliko lishe tu.

Nikifurahi kuwa nyumbani mimi napumzika kwa kusoma vitabu au kusikiliza muziki. Kushirikiana na familia au marafiki. Na kufurahia chakula chema. Pia napenda kufanya shughuli ndogo za burudani kama kupanda mimea, kupanga chumba au kutazama filamu. Jambo linanonipa amani. Furaha na nishati mpya.

Ninachofanya kuongeza uzalishaji wangu ni kupanga kazi kwa mpangilio wa kipaumbele. Kutumia zana za kiteknolojia zinazoongeza tija. Na kuzingatia muda kwa ufanisi. Pia nashughulikia kazi kwa makini bila usumbufu. Kujifunza mbinu mpya za kufanya kazi haraka na kwa usahihi. Na kupumzika ipasavyo ili mwili na akili ziwe fresh. Njia hizi husaidia kufanya kazi nyingi kwa ubora na haraka.